Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu sana. Kuna vitu mingi zenye nimefanya za kuonyesha kuwa mimi mtu mbunifu kwa sababu kuna vitu zenye nimetengeneza, zenye mtu wa kawaida ama mtu mwingine hangeweza kutengeneza. Na pia kuna vitu zenye nakuanga na fikira nazo, na fikira zangu, zinakuanga zimepita za wale watu kawaida. Sasa kwa mfano, nawezasema mi ni mtu mbunifu, mi ni mtu wa ubunifu kwa sababu hata nikiwa kazini, kuna kazi zenye nitafanya, zenye itaonekana tu ni mi peke yangu ndio nimefanya. Hata ukijaribu kulinganisha na wenzangu, kazini pale, kazi yangu itaonekana tu kuonekana tu yenyewe. Hautahitajika kuambiwa hii ni kazi ya mtu fulani fulani kwa sababu ya ubunifu wangu. Mfano wa ubunifu nishaifanya ni tulikuwa kazini na tulipewa kazi ya kufanya ya kuandika maandishi. Sasa venye tulikuwa tunandika hayo maandishi, tukitumia tarakilishi, mambo ikaanza kuwa ngu, ngumu. Mashida zikaanza kutokea, kulikuwa na wasiwasi kwa sababu tarakilishi hili ilikuwa inaleta shida. Sasa na mimi ju ya ubunifu wangu, nikasema hii kitu nawezaifanya kwa si, nawezaifanya kwa simu. Si ni hivyo nikabadilisha kila kitu, nikatoa kwenye tarakiliki, nikaweka kwenye simu. Na hivo hivo, kazi yangu ilionekana kuwa safi, na ilionekana kuwa na ubunifu. Na kutoka hapo, nikaweza kujua kuwa mi ni mtu mbunifu, na kuwa mi ni mtu ambaye akitia bidii kwenye kazi. Kazi hiyo itaonekana kuwa mzuri na haitaonekana kufanana na ya wengine.

Ndiyo, ndiyo navaa sa ya Rolex, navaa saa na saa yenye navaa ni saya Rolex. Hiyo saa ni mzuri sana kwa sababu inanisaidianga kujua wakati. Nikiwa mahali fulani na nafaa nifike kwa muda, muda flani, naitumianga saa hiyo kwa sababu wakati mwingine nakuanga mbali siwezi toa simu. Na hapo mahali siwezi toa simu, sasa inabidi, inabidi nitumie saa kuangalia wakati. Halafu pia napenda saa kwa sababu ukiwa unatembea wakati mtu hana simu na hajui mda, hajui saa ni saa ngapi. Anaweza kuuliza na we unaweza kumwelezea kwa uzuri na utaratibu kwa sababu una imani ya hiyo saa yako. Kwa halafu pia saa ni kitu mzuri juu saa inasaidia watu wana kubeba kwa namna fulani wakikuona umevaa saa kwa sababu unaonekana kuwa mtu mwenye unajua unaelekea wapi katika maisha. Halafu pia saa ni mzuri kwa sababu inakusaidianga, watu wengi husema muda ni pesa, kwa hivo ukiwa na saa kwa mkono unaweza kuhifadhi pesa zako vizuri na muda wako vizuri. Kwa sababu unaweza kuhifadhi muda, utahifadhi pesa vizuri na hiyo itakusaidia mbeleni katika maisha. Kwa hivo ndiyo ninavaa saa. Ninapenda kuvaa saa, saa ni kitu mzuri sana na sijui saa ilitokea wapi, lakini naweza penda kutafuta. Nione siku yenye saa ili, mtu wa kwanza kutengeneza saa, na ilikuwa kwa mwaka gani, mwaka gani, iliundwa kwa mwaka gani. Sijui, lakini kutoka kitambo watu wamekuwa wakitumia jua kujua saa. Lakini venye muda umeendelea ukipita, vitu zimebadilika na venye vitu zimebadilika sasa, watu wameacha kuangalia jua watu hata waliwacha kutumia simu kuangalia saa. Siku hizi watu wana wanafunga saa mkononi, ndo waweze kujua muda kwa urahisi. Na ukivaa saa inamaanisha utazingatia mda vizuri na ukizingatia mda kumaanisha utapata heshima kutoka kwa watu wengi na kama ilikuwa upate kazi, kazi utaweza kuipata. Na ka ilikuwa upoteze kazi kwa kuchelewa, basi saa yako inaweza kusaidia kubaki na kazi hiyo. Kwa sababu ukisha baki na hiyo kazi, mambo inaenda vizuri kwa upande wako. Juu tu ya kuvaa saa. Kwa hivyo ndiyo ninavaa saa na ninapenda kuvaa saa. Na nitaishi kuvaa saa hadi siku ya mwisho.

Nikiwa na marafiki zangu mara mingi tunapenda kutembea, tutatafta mahali flani twende. Tutajua wiki moja kabla mahali pa kuenda. Na tutajua tutakua marafiki wangapi na tutajua tutahitaji mchango wa pesa ngapi. Kwa hivyo kila mtu atachangia pesa flani flani ili iweze kutukimu sisi mahitaji yetu na kila kitu tutahitaji kwa katika io matembezi. Kitu ingine napenda kufanya na marafiki zangu ni kutafuta pesa. Napenda kufikiria njia tofauti za kutuendelesha tukiwa wote pamoja na marafiki zangu. Sisi wote tuko na akili ya kuendelea. Atuna akili ya kukwama, tunapenda maendeleo katika maisha. Kwa hivo napenda ku bali na kupenda kutembea na marafiki zangu. Napenda pia kufanya biashara na kuunda pesa na kupanda kifedha na marafiki zangu. Kitu ingine ambayo pia napenda kufanya na marafiki zangu ni kwenda kanisani, kuendesha gari, napenda kila mtu akiwa na gari yake kwa marafiki wote, kila mtu ako na gari, sasa inakua tu ni kutoka kwenda kutembea, kutembea, kwa hivo napenda kutembea pia na marafiki zangu. Kitu ingine pia napenda kufanya na marafiki zangu ni kufanya mazoezi. Kwa sababu sisi wote ni watu tunapenda mazoezi, tunapenda kukimbia, kufanya matizi, tunapenda kusoma vitabu pia. Kwa hivo tunapenda kufanya mazoezi, napenda kufanya mazoezi na marafiki zangu na pia kitu ingine napenda pia na nishaisema ni kusoma vitabu. Tunakuanga na kitabu, kila mtu anasoma kitabu kimoja kimoja. Alafu akishamaliza anampa mwingine huyu mwingine akishamaliza kwa hivyo tunakua na vitabu kama saba zinazungukana. Kila mtu anasoma yuyu akimaliza anapeana kwa huyu, hivo hivo. Kwa hivyo hizo vitu zote ndo napenda kufanya na marafiki zangu. Na huwa tunazifanya kwa muelewano. Tunaelewana mda huu tutafanya hii, siku hii, tutafanya hio ingine tukiwa pamoja. Kwa hivo hizo ndo vitu zenye napenda kufanya na marafiki zangu.

Nikiamka asubuhi nafanyanga vitu tofauti tofauti. Kitu ya kwanza nitaamka nitaosha uso. Nikishaa osha uso nitaenda msalani kwa choo nijisaidie kama ni haja ndogo ama haja kubwa. Italingana nitahisi aje wakati huo nikisha fanya hivo nikishaaenda kwa choo nitarudi kwa nyumba nitandike kitanda nikisha tandika kitanda. Nifanye kazi mbili tatu kama venye nafanya sai. Nifanye kazi nitayarishe kiamsha kinywa, chai. Napika chai kwa muda wa dakika kaa tano hivi. Lakini kabla nipike chai, ntawasha jiko. Nikishaa washa jiko, ndo napika chai. Nikienda kupika chai, chai ikiiva. Naenda natafuta kitu ya kuteremsha nayo hio chai. Kama ni mkate, kama ni mandazi. Italingana kitu kama ni chapati. Italingana na kitu yenye nitapata kwa wakati huo pia. Kwa hivo nikisha kunywa chai. Nitakuja nioge. Nikishaa oga nibadilishe nguo zangu. Nivae nguo safi zenye zimeoshwa zikakunjwa vizuri. Nikishaa fanya hivo nitabadilika, nifunge mlango, nichomoke. Niende kazini sasa. Na hivo ndo huwa nafanya asubuhi zangu. Na napenda sana asubuhi kwa sababu ni mda uneza badilika. Unapata nafsi ya kuanza siku kwa uzuri ama kwa ubaya. Kwa hivo we ndio unachagua. Kwa hivo hizo ndo vitu zenye huwa nafanya asubuhi.

Ninapenda mbwa kushinda paka kwa sababu mbwa inalinda boma. Mbwa inakusaidia kufanya kazi nyumbani kama vile kuchunga, kuchunga mifugo, kuchunga wanyama wakati ambao umewacha na mbwa peke yao. Mbwa ana uwezo wa kuchunga wanyama alafu pia mbwa ni mzuri kwa sababu mbwa akizaa unaweza ukamuuza kwa sababu watu wengi wanapenda mbwa kwa sababu ya ulinzi. Kwa sababu mbwa ikieza ona mwizi ama ikieza ona mtu ambaye hafai kuwa hapo, lazima itabweka. Lakini paka haina manufaa hizo. Paka na yuko na manufaa zake zingine. Lakini kwangu mimi napenda mbwa kwa sababu mbwa ni mzuri alafu pia mbwa inaeza kaa nje. Paka haiwezi kaa nje. Mbwa inalingana na venye wewe unailea lakini nayo paka ni kulingana na tabia yake. Halafu pia kitu ingine ninapenda mbwa kwa sababu mbwa inaeza cheza na watoto. Wakati wewe hauko inakusaidia kuweka watoto wakuwe na kitu ya kufanya kama kucheza nao na kuwalinda. Ingawaje kwa upande mwingine ni vigumu sana paka kuweza kufanya jambo kama hilo. Kwa hivo mimi napenda mbwa kushinda vyenye napenda paka. Nakumbuka nikiwa mdogo kitu ingine inafanya nipende mbwa kushinda paka ni kuwa nikiwa mdogo paka niliwahi gwarwa na paka, niliwahi patwa na jeruhi kwa sababu ya paka. Lakini mbwa haijahi nieka kwa jeruhi yoyote. Kwa hivo napenda mbwa kushinda venye napenda paka.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kutengeneza pesa kwa njia ya kupost video kwenye kwenye mtandao kama vinye kama vile Instagram, TikTok kupost videos kama hizi zinafanya unalipwa video kama hizi zinafanya unalipwa. Ni kama vile kuwapost watu kama kwa mfano I show Speed kumpost I show Speed. Inafanya video zako zinaonekana na watu wengi. Na kwa ajili ya video hii kuonekana na watu wengi. Unaweza kulipwa kwa njia tofauti. Kama venye unaeza lipwa na crypto. Unaeza lipwa kwa njia zingine tofauti pia. Kwa hivo hiyo ndo ujuzi ambao ningeeza kupenda kujifunza. Ujuzi wa kuweka video fupi fupi kwenye mtandao. Video fupi fupi za wale watu wanaojulikana. Na kwa hiyo ninaeza kulipwa kwa sababu ya watu wanaoona. Kitu kingine ningependa kujifunza ujuzi mwingine ningependa kujifunza. Ni ujuzi wa kuchora. Ningependa pia kujifunza kuchora ingawaje siku zaliwa na talanta hiyo. Ningependa kuchora kwa sababu akilini mwangu nakuwanga na nakuwanga na fikira tofauti tofauti. Zenye ningeweza kuzieka kwenye kitabu ama kwenye mchoro. Zingeweza kuwa kitu mzuri sana na kitu ya kuvutia. Kwa hivo ninapenda hiyo ni pia ni kitu ningependa kujifunza. Kitu ingine ningependa kujifunza ujuzi mwingine ningependa kujifunza. Ni ujuzi wa kuunda magari. Ujuzi wa umakanika. Kwa sababu unaweza ukajipata kwenye shida gari limeharibika na huwezi kupatana mtu yeyote inaeza kuwa ni usiku wa manane. Kwa hivo ukiweza kujua kuunda gari itakusaidia sana kwa ujuzi huo kwa sababu hautaweza kukua maana pia hutaweza kusaidia wengine walio kando na wewe. Lakini kwa ujumla, ujuzi ambao ningependa kujifunza sana mno. Ni ujuzi wa kutengeneza pesa na kuongeza pesa na kuongeza mali ili nisiwai filisika mimi na walio kando yangu.

Nasherehekea sikukuu kwa furaha na kasheshe mno sana. Kwasababu niliweza kukula, ingawaje sikukuu ilishapita. Saa hii tuko kwa mwaka mpya. Kwasababu niliweza kukula na kujivinjari na marafiki. Ndiyo tuliweza kukula pilau, tuliandaa pilau. Tukaikula na tukaenjoy, tukajibamba. Kwahivyo ilikuwa ni siku mzuri, ilikuwa ni siku mzuri sana. Kitu ya kwanza yenye nilifanya kusherehekea sikukuu ni kuamka, kujitayarisha. Nguo ambazo ningevaa siku hiyo, nguo zile mpya mpya. Alafu nijipange venye nitaenda nitembee. Sasa siku hiyo sikuwa na watu wengi. Hadi jioni ikafika. Kwa hivyo siku ya mchana nilikuwa peke yangu, kwa mda mrefu sana na kwa sababu ya kukaa na kuboeka nikatoka. Nikaenda mjini, kule mjini nikanunua keki. Keki tamu sana, nikanunua keki, nikakula kitu ambayo tunaita maandazi huku Kenya. Nikakula maandazi, na bado sikuachia hapo, nikaendelea tena na tena na tena. Nikaenda tena. Nikakula keki, yenye fleva ya vanilla. Na hapo ndio nikamaliza, nikapanda gari, nikarudi nyumbani. Lakini nikiwa njiani niliweza kuona mwanasarakasi wakifanya michezo yao ya sarakasi siku huu, siku hiyo sikukuu. Na niliweza kujivinjari sana na nikafurahi sana. Na ninasema ni shukurani kwa kusherekea sikukuu.

Nimewahi kutembelea zote, ziwa na mto. Sana sana nikiwa katika shule cha kidato. Nikiwa katika shule chakidato, niliweza kutembelea ziwa. Wakati mwingi tulikuwa tunafukuzwa kama bado hujamaliza kulipa karo za shule, ulikuwa unafukuzwa unaenda nyumbani utafute karo. Na kwa sababu shule ilikuwa karibu na ziwa kuu la Victoria, Tulikuwa tunaweza kutembea kule, kuenda kwenye ziwa, kupiga mbizi, kuangalia samaki, kuvua samaki. Tulikuwa na uwezo wa kufanya hayo yote. Kwa hivyo nishawahi tembelea ziwa. Mto, nishawahi tembelea mto nikiwa shule ya msingi. Tulikuwa tunaenda kupiga mbizi mimi na rafiki yangu wa kitambo. Katika harakati hiyo, ndiposa nikaweza kutembelea mto. Ilikuwa ni mto kubwa, jina la hilo mto ilikuwa mto Nyando. Ilikuwa ni mto kubwa sana, ilikuwa hadi na samaki. Lakina haikuwa na wale wanyama wabaya. Haikuwa na hatari yoyote, ndiposa nikaweza kutembelea kule na kupiga mbizi. Kutembelea ziwa nililotembelea lilikuwa linaitwa ziwa Victoria. Na ni ziwa kubwa kabisa Afrika kote. Na nilifurahi sana kuweza kutembelea ziwa hilo na mto hiyo. Na hadi wa sasa, hadi wakati huu, bado fikira hizo ziko akilini mwangu. Na naweza kutulia na kufikiria na kuweza kukumbuka. Na nikiweza kukumbuka inaleta furaha sana, furaha mingi moyoni mwangu na rahani mwangu. Kwa hivyo ndio nimewahi kutembelea ziwa na nimewahi kutembelea pia mto. Na niliweza kufurahi sana kutembelea maeneo hizo kwa sababu ni, si kitu ambacho mtu anaweza kupata kila siku kuna wengine hawawezi hata inuka kutoka kwenye kitanda na kuna wengine hata hawawezi ona. Kwa hivo ninashukuru sana na siichukuli kimchezo. Na ndiyo nimewahi kutembelea ziwa, ziwa Victoria na mto mto Nyando na zinginezo mingi zenye siwezi maliza kusema juu ni mingi sana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao. Kwa wakati huu ni uwezo wa kuwaombea watu na waweze kupona kutokana kwa ugonjwa wao. Ama hili shida lolote linao watatiza katika maisha. Kwa hivo hizo ni vitumbili zenye ningependa kufanya. Kitu ya kwanza ni ningependa kuombea watu. Kitu ya pili ya uwezo ningependa kuwa nayo ni uwezo wa kutengeneza pesa kwa njia yoyote. Na si kwa njia ya haramu ama yakuumiza mtu. Kwa njia yoyote na maanisha kwanjia mingi tofauti. Zenye ni sawa na zenye zinaandamana na serikali. Kwa hivo kitu ya kwanza ni ningependa kuombea watu. Kitu ya pili ya uwezo ningependa kuwa nayo ni uwezo wa kutengeneza pesa kwanjia yoyote. Lakini ya muhimu sana ni hiyo ya kwanza ambayo ni kuweza kuombea watu hadi waweze wakapona shida zao. Ama yale mashida yanao watatiza katika maisha yaweze kuondolewa na alie juu ambaye ni Mungu. Kwa hivyo hayo ni mambo mawili ambayo ningependa kuyafanya. Jambo la tatu ambalo ningependa kuwa na uwezo mwingine ambayo ningependa kuwa nao. Ni uwezo wakuwafanya watu wafurahi. Iyo ni jambo kubwa sana. Kwa sababu nifuraha kwa mtu mwingine. Nifuraha kwako pia. Kwa sababu nyinyi wote ni binadamu. Nyinyi wote ni damu moja na ngozi moja. Kwa hivyo ukiweza kuwapa watu furaha nawe mwenye unaenda kuwa na furaha tele mara mbili zaidi ya ile furaha unayowapa watu na unaeza wapa watu furaha kwa njia tofauti sana kwa kuwapa kazi kwa kuwapa habari njema. Kwa kuleta karibu na mungu kuna njia tofauti kwa hivyo hio uwezo mzuri sana ambayo ningependa kuwa nao. Uwezo mwingine ambayo ningependa kuwa nayo ni uwezo wakukimbia kwa kasi kwa mwendo wa kasi.

Ndio ninapenda sana kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu inakusaidia kwa vitu tofauti. Ukiwa nyumbani na unafanya kazi nyumbani. Unaweza kufanya vitu zingine tofauti pia kulingana na hiyo kazi ukitoa hio kazi kuna vitu zingine unawezafanya. Kwa mfano, kufyeka, kulisha wanyama, kufuga wanyama. Na kama unaenda kazi nje kumaanisha hufanyi kazi nyumbani. Itakua ni vigumu sana kwako. Kuweza kufuga wanyama kwa sababu wanyama wanataka muda na kuangaliwa. Na ukiwa hauko kuwaangalia itakuwa ni vigumu sana. Kazi nyumbani pia napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hufanyi kazi kwa jasho. Yaani kumaanisha unatumia akili kutafuta pesa lakini si nguvu. Kumaanisha dunia yenye tunaishi sa hii si lazima nguvu. Ndo uweze ukapata fedha. Ni akili na bidii. Kwa hivo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ukiweka bidii ni virahisi wewe kulipwa ama kulipwa hela ya juu yaani idadi ya juu. Napenda pia kufanya kazi nyumbani kwa sababu ukiwa nyumbani hauonani na watu tofauti tofauti kumaanisha zile mashida ambazo watu wako nazo. Ni ngumu sana wao wakurushie kwa sababu uhusiano wako na watu au wengine ni kwa umbali na ni vigumu sana uweze kuhusiana nao. Kumaanisha wewe binafsi jinsi ulivyo unaweza kujisaidia na unaweza kusonga mbele. Lakini pia haufanyi hivyo pekee yako kwa sababu pale mtandaoni kuna watu ambao unashiriki nao. Kazini ni venye tu unafanya kazi nyumbani. Kwa hivo ndiyo ninapenda kufanya kazi nyumbani. Inanisaidia kwa vitu mingi sana, inanisaidia kutatua shida mingi na shida tofauti tofauti. Inanisaidia kuweka akili yangu na macho yangu kwa familia yangu. Lakini si kujenga kazi ya mtu mwingine kule nje. Nami pia nyumbani kwangu kuna potea kwa sababu siweki muda na macho yangu kule. Kwa hivyo ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani hata kwa sasa, ninafanya kazi. Ninapo rekodi sauti hii yangu nipo kazini na ni kazi ambayo na furahi sana na furahi kufanya kazi. Kwa sababu kulikuwa na muda ambao kupata kazi ulikuwa ni vigumu sana na ilikuwa inabidi mtu kutembea kwa muda mrefu kwa kuweza kuulizia kazi yoyote ile. Na bado pia ilikuwa ni vigumu kupata kwa hivo ninapenda kufanya kazi yoyote ile lakini kwa pakubwa ninapenda kufanya kazi nyumbani.

Imekua ni muda mrefu sana kutoka nisome gazeti. Kwa sababu katika nyakati zenye tuko ni vigumu sana, mtu yoyote ata ukinitoa mimi, kusoma gazeti kwa sababu sikuizi kila mtu akona simu. Na ukitaka kujua kitu, unaenda tu kwenye mtandao unangalia na unapata ujumbe huo kwa haraka. Kwa hivyo. Nimekawia kusoma gazeti, hapana sisomi gazeti. Lakini nikipata huo muda naeza soma kwa sababu. Kitambo nilikuwa nasoma gazeti. Na nikiwa nilikuwa napata furusa hiyo nilikuwa nafurahi sana, kusoma gazeti kwa sababu gazeti inaleta furaha na inaleta ile fikira ya kuwa kule nyuma kwa wakati. Inaleta fikira za nyuma, na inafanya akilini mwako unahisi vizuri sana na unahisi amani. Kwa hivyo ndiyo, ninapenda kusoma gazeti lakini sisomi gazeti kwa sasa. Nayo nikipata muda wa kuisoma, nitaisoma gazeti na nitahisi kufurahi sana nikisoma gazeti hiyo. Gazeti ambayo ninajua ni gazeti kama ya standard chartered. Gazeti ingine ambayo ninajua ni gazeti ya Pulse. Izo ni gazeti ambazo huku Kenya zinajulika na mno. Lakini mimi mwenyewe sizisomi kwa sababu, nimekawia sana na munda umepitwa na wakati. Nayo miaka yangu pia imesonga. Miaka yangu siyo ya kusoma gazeti, na lakini nikipata fursa ninaweza kuisoma na najua nitaweza kufurahi sana nikisoma gazeti.